Nawezasema napenda kujifunza kupika chakula kipya kwa kuwa inaniwezesha kuchangamka kiakili na napia naweza kufungua akili kwa mambo mapya na zaidi ya hayo. Nawezasema kitu bora zaidi niku kueza kuonja kitu kipya hukua ukionja chakula unahisi nikama umefika mahali pageni pia.